Mimi ili kukamilisha kazi kwa wakati, huwa nahakikisha nimefanya hiyo kazi kwa muda unaofaa, yani ile kuharakisha, ama pia kwanza nasoma kuhusu hiyo kazi, ili nijue hiyo kazi inataka mimi nifanya nini hivo ndio huwa namaliza kazi kwa wakati.

Ninapokuwa na mgogoro na mtu. Huwa nanyamaza tu ama najaribu kupata ile tunaita solution. Lakini ukiona imeshindikana kabisa mi huwa naenda tu. Kwa hivyo wakati wa mgogoro, sio lazima mshinde kubishana. Tunaeza pia achana na yeye aenda, ama pia uache tu yeye aongee na wewe uende.

Kila mwezi huwa naweka malengo kwenye kazi yangu. Huwa naandika mahali mambo ambayo nafaa ni kamilishe kabla ya hiyo mwezi kuisha. Hiyo hata pia inahitajika tu hata katika kazi ninayofanya. Naam, kwa hivyo ni lazima kila siku ama kila mwezi ni hakikishe nimefikiza malengo yote ya hiyo kazi ambayo niliandika kabla ya kazi kuanza.